Zana za digiti ninazotumia kila siku ni simu ya mkononi, kompyuta ya mfukoni na mtandao wa interneti. Siku yangu ya Android ndio kifaa kikuu ninachokitumia kwa mawasiliano. Kupata habari na kutekeleza malipo ya mitandao kupitia programu kama Mpesa. Kompyuta ya mfukoni ninatumia kazini kwa kutoa taarifa kuhariri hati na kutembelea tovuti. Interneti ni muhimu kwa kutafuta habari kuangalia video na kushiriki katika mikutano ya video kupitia Zoom. Pia ninaitumia programu kama Google Calendar kwa kupanga ratiba na kukumbushwa. Zana hizi zimenikuza kufanya kazi kwa ufanisi na kuwa na uhusiano wa kila wakati na ulimwengu. Kwa ujumla, zana za digiti zimekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku na zinanisaidia kukabiliana na mahitaji ya kisasa.

Ninacheza na marafiki zangu, juma mara nyingi. Juma ni mwenzi wangu wakaribu, tango shule ya upili. Na tunapenda kucheza mipira wa mguu pamoja kila jumapili. Pia, hucheza mchezo ya karata kama bao na draft wakati wajioni baada ya kazi. Wakati mwingine, tunakutana kwenye ukumbi wa mitaani na kucheza mpira wa mguu na vijana wengine wajamii. Juma ananijua vizuri na mara nyingi ananivutia kwa mashindano ndogo ya kucheza. Hata katika likizo, tunapenda kuenda kutembea milima pamoja na kufanya zoezi. Urafiki wetu unatengenezwa kwa ushirikiano katika michezo na burudani. Kwa ujumla kucheza na Juma kunanipa furaha, na kunisaidia kudumisha mwili mwenye afya pia, hutusaidia kujenga husiano wakaribu na kujifunza tabia ya ushirikiano.